Ndiyo mimi nina ndege wengi wa kufugwa nyumbani. Nina ndege kumi ambao mimi nawafuga na pia nawafuga kwa sababu. Ndege hao huweza kunipatia mayai na mayai hiyo naweza kuuza na pia naweza kupata pesa. Pia ninapoweza kufuga ndege hao kwa nyama kwa sababu ndege ni njia moja wapo ya kupata nyama safi. Na pia nyama ya ndege huwa na huwa na ladha nzuri na pia. Huweza kusaidia mtu kwa afya yake.

Ndiyo napenda kuangalia nyota. Huniipa hisia ya utulivu na kunikumbusha ukubwa wa ulimwengu kuangalia nyota usiku hunisaidia kutafakari kupumzika akili na kupata msukumo wa mawazo mpya pia kuangalia nyota ni jinsi napenda kwa sababu huweza kunisaidia kuangalia mtazamo ambao ulimwengu lio nao.